Swali ni kwamba je napenda kufanya kazi na kwa hakika anaeza kwambia Mi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi nyumbani napenda kufanya kazi aina nyingi kwanza Nililelewa katika familia ambayo Tunahakikisha kwamba watoto wote wamefunzwa kufanya usafi Watoto wote wamefunzwa kufanya kazi kwa sababu itatusaidia katika maisha yetu usoni Kwa mfano, kama we ni msichina katika jamii, ni muhimu sana wewe kujua kupika chakula kwa sababu, siku moja ambapo utakuja kuolewa, uwezi olewa, ama uwezi ozwa kama ujui kupikia bwanaako, ujui kupikia watto wako. Pili, unapokuwa pale nyumbani ni vizuri kama msichana pia kujua kufanya kazi ya nyumba kama vile kudeki nyumba, kuosha nguo, kupanga nguo, kupanga vitu viwe, visafi na viwe katika pahali ambapo vinafaa pa, pakue. Na kwangu mimi ninajua kazi nyingi pia. Nikiwa nyumbani pia nasaidia wazazi wangu kulima shamba. Huwa tunalima shamba ili tuwezi kupanda mimea kama vile mihogo, kama vile maharagwe, kama vile ndizi, kama vile parachichi, kama vile mahindi. Na pia unapata kwamba ikifika jioni si ni watu ambao tunatumeeka ngombe pale nyumbani. Na unapata kwamba huwa tunazilea kwa sababu ngombe inakuletia maziwa. Sa mimi husaidia wazazi wangu kukama ngombe ili tupate maziwa. Na naeza kuambia mimi mtu ambae napenda kufanya kazi kwa sababu kufanya kazi na maanisha unabidi. Na unapukuja kuhama katika nyumbani mwa wazazi wako ukienda katika nyumba yako. Utaona kwamba ni vizuri kwamba ulijifunza kufanya kazi. Ili uwe mtu bora na pia uwe unahakikisha kama mazingira yako yako safi.

Swali ni kwamba nina shambuliaje tatizo kazini naweza kwambia kwa hakika mini mtu ambaye kwanza huwa kwa mara nyingi huwa sikumbatiani na shida nyingi. Kwa sababu unaona kwamba mimi ni mtu ambaye kwanza napenda kujifunza mengi atakabla unapata hapo kwa ofisi hatujafunzwa. Hina niwezesha kwamba wakati shida inapotokea Mimi ndiyo watu uwa wanani kujia kwangu ni wasaidie na apu kazini unapata kwamba kunaweza kuwa na shida nyingi kunaweza kuwa na shida ya kujua jinsi ya kufanya kazi kwa kompyuta kunaweza kuwa na shida kama vile unapata mnaofanya nao kazi Kwa wakati mwingine unapata kwamba wana kosana na wanapigana Pia kunaweza kuwa na ile shida kama unapata kwa watu wengine wanateta kwamba pesa yao akiba haitoshi na kwangu mimi shida ambazo nimekumbana nazo na ikanibidi ni ingile katikati ni kwamba nakumuka kulikuwa na watu wawili ambao tulikuwa tunafanya nao kazi na walikuwa katika ugomvi fulani ugombi ya mmoja alikuwa asema mwingine alikuwa na muongelea vibaya na mimi ndo niliitwa na mkubwa ni weze kutatua na niwapatia suluhisho ilikuwa ngumu kwasababu akuna mmoja ambae alikuwa anataka kusikia mwingine. Kila mwingine alikuwa yuagombana sana walikuwa wanarushiana maneno ilibidi tu niwakalishe nikaskiza mmoja nikamuliza shida ni gani akaniambia shida ilikuwa hivi. Mwingine akaniambia shida ilikuwa hivi nikamwambia. Nyie mnafanya wote kazi pamoja na chuki siinzuri itabidi msameheyane. Pia kwa wakati ambapo unapata kama nafanya kazi kama vile siju kitu kuhusiana na kompyuta huwa tuna watu ambao wamebobea katika eneo la teknolojia hapo kazini naenda kwao, kisha wananisaidia alafu napata suluhisho.

Suali nije napenda kula popcorn wacha nisimetu ukweli Popcorn ni chakula kizuri sana Pia unapata kama popcorn ni rahisi kuipika kwa urahisi sana kwa sababu ukiangalia unaita jitu kuenda kuinunua katika duka unazepata katika duka unazepata katika tinga unazepata katika duka kuu na unayekatu wapu undani unayeka chumvi kidogu mafusha kidogu na unayifunika unapata unayache ito itokote yanikue kubwa na unapata mara mingi sii bei gali na kwa kuweli acha nijibu suali misi mtu ambaye utapata mara kwa mara Uneza nipata labda ni kwa dukani pali nimenda kurunua popcorn ama napokuwa natazama runinga ama kipindi ambacho kinanifurahisha unapata na kula popcorn Kwa sababu mimi kwa mara mingi Popcorn huwa inaningia katika tiameno na ikiningia katika tiameno huwa Sihisi vizuri na sikini kama kuna kitu ambayo na nifanya ni sihisi vizuri Sipendi wala sichuki Naezaikula mara moja moja Lakini si mara jingi.

Swali ni ninashambuliaje mabadiliko kazini Naeza kuambia kwa uhakika mimi ni mtu ambayo napenda mabadiliko kwa sababu mabadiliko ni kitu ya maana katika maisha yoyote ya binadamu Kwanza inaonyesha kwamba kuna mambo mapya ambayo yanafanywa Pili inamaanisha kwamba panapo kuwa mabadiliko maisha ya mtu huwa inabadilika na inakuwa nzuri Kwa mfano Tuseme nilipoandikwa kazi fulani, unapata labda nilikuwa nalipwa elfu kumi kwa mfano. Lakini unapata kwamba katika hio kampuni, wafanya kazi, wanapofanya kazi nyingi, wanapouza vito vifaa. Mdosi anaezafurahi na aseme, nitaongezia kila mtu elfu kumi juu kwa ile ambayo nilikuwa nawapatia. Kwa hivo unapata kama ulikuwa unapata elfu kumi, unapata elfu ishirini. Kama ulikuwa unalipwa elfu shirini, unapata elfu thelathini. Na kwangu mimi napenda kujitahidi katika kazi yangu, ndio yaani nipate kujenga maisha yangu yawe mema. Na inamaanisha mshahara wangu ukiongezwa, inamaanisha kwamba maisha yangu inakuwa mzuri. Lakini pia kuna wakati ambapo unapata, kunaezakuwa na mabadiliko kazini ambayo si nzuri. Tuseme kwamba hiyo siku vitu havikuenda jinsi mlivyokuwa mnatarajia. Na ikiezafanyika hivo naeza kwambia kwa uhakika, mimi ni mtu ambaye unapata kwamba vitu vikienda ambapo jinsi sikuwa natarajia, natafuta plani, natafuta yaani mambo ingine vile, yaani plani yenye inaezafanya ni tafute suluhisho.

Swali ni kwamba kitendo gani cha wema nimewahi kufanya. Kwanza wahenga walisema, tenda wema nenda zako. Waliponena hivi walimaanisha kwamba. Ukiamua kufanyia mtu mema, ukiamua kufanya tendo nzuri, usikae hapo kungoja kwamba utapewa zawadi. Yaani wewe kuwa mtu ambaye ni roho nzuri na ujue kwamba dunia itaku lipa baadaye kwa wakati wake. Na kwangu mimi nimefanya tendo mingi nzuri nakumbuka naweza hadithia yaani matukio tofauti. Kuna wakati ambapo nilikuwa nilipoanza chuo kikuu na nakumbuka kwamba kuna mama aliyekuja kubisha kwangu akiniambia kwamba hana chakula. Ilikuwa tu mama ambaye sijui yaani alikuwa anapitia katika nyumba tofauti tofauti akibisha akiitisha msaada. Alipofika kwangu akaniambia kwamba dada naomba unisaidie chakula watoto wangu hawajakula kwa siku tatu Tukio hilo iliniguza moyo kwa sababu mi ni mtu ambaye nimezaliwa katika ile familia yaani tunaeza kosa kupena kitu chochote lakini mtu akiweza kuja kukuomba chakula Chakula ni kitu ambayo usiwahi nyima binadamu yoyote Nakumbuka sikuwa na mengi kwa sababu nilikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu na unajua kuwa mwanafunzi katika chuo kikuu ni maisha kubambanya hapa na pale kujikaza na ku ili uweze kuishi. Lakini nilikuwa na unga mbili ya ugali ambayo ilikuwa imebaki. Nilitoa moja nikampa moja. Na nilimpa moja kwa sababu nilijiambia siezi taka yaani roho yangu ifikirie ma akili yangu ifikirie huyu mama alikuja akaniomba usaidizi na mimi nikamnyima kwa uhakika. Kwangu mimi nikampa na akaenda na alishukuru. Pia nakumbuka kuna wakati ambapo, tuliweza kusaidia mwanafunza ambaye hakuwa na pesa ya kuenda shuleni. Na tulimchangia kwa sababu mwanafunza ambaye alikuwa mwaka wa mwisho katika pale chuo kikuu. Na ili haku alibidi achangiwe karo ili aweze kufanya mtihani. Na angekosa hiyo mtihani inamaanisha kwamba hangeweza kumaliza chuo yake chuo kikuu. Kwa hivyo tulikutana kama wanajamii, kila mtu alichanga jinsi mfuko wake ungeweza hata kama ilikuwa shilingi hamsini, wengine mia, wengine elfu moja, wengine miambili, wengine miatano na twashukuru kwa sababu tuliweza kufikisha bei ya karo ambayo ilikuwa imebaki na ikapita na iliyopita tulimwambia eka utumie katika matumizi yako kama nauli kwenda shule, kama chakula na kwa hakika ni jambo ambayo kwangu mimi binadamu ilinifurahisha. Na naezahimiza mtu yeyote kwamba mtu akikukujia na ana shida usimwache, kama una uwezo wa kumsaidia Naeza kusihi umsaidia kwa sababu baraka pia wewe nazo zita kufuata.

Swali ni je mii ni mtu wa ubunifu kwa kweli mii mtu wa ubunifu kwa sababu mimi mtu napenda kutengeneza vitu vipya na pia napenda kukakaribu na kujihusisha na watu ambao una ubunifu. Kwa sababu watu ambao wana ubunifu kwanza ni watu ambao wakona akili kwa sababu wanapenda kutengeneza mambo mapya, wanapenda kujifunza mambo mapya. Na katika ile sanaa ya ubunifu kama kwa mfano, mimi ni mtu ambaye napenda kushona nguo, kutumia uzi na sindano. Na katika kushona hiyo nguo, nimetengeneza vitu vingi, nimetengeneza vitambaa vya meza, nimetengeneza blouse, nimetengeneza sketi ambayo unapata mtu anaweza vaa na t-shirt yake anapoenda kuongelea pale bahari ni ama pale kwa maji. Na naeza kwambia pia ime nisadia kutengeneza hela kwa sababu Unapata kwamba nikeza ieka po mtandaoni niseme na iuza katika bei hii na hii Uwa napata wateja Pia mini mtumbunifu kwa sababu hata nikua katika nyumba yangu Yani napenda kutafuta jinsi na ninaofanya fanyavitu tofauti na hivo pia inanisaidia mimi kukua kiakili na naeza kwambia kwamba ni jambo mzuri na ninawezaimiza mtu yoyote jaribu kwa mbunifu usizoee ya mambo ambayo umezoe ya kila siku Ukizoe ya mambo ambayo umezoe ya kila siku Itakufanya ni uishi tu kama binadamu yeyote Yani ni kama hutaki kujua, hutaki kutafuta, hutaki kujieleza Yani utaki kwa mtu mbunifu mbunifu una mambo mengi Yani inakuja na mambo mengi mazuri.

Swali ni kwamba najifunza nafanya nini ili niweze kujitunza Naeza kuambia kwa kweli mini mtu ambaye najipenda sana yani naj nahakikisha kwamba najichunga kwa hali ya juu kwanza mini mtu ambaye sipendi vitu ambavyo ni vya bei rahisi kwa sababu vitu vingi vya bei rahisi huwa vikai vizuri pili mini mtu ambaye nafanya zoezi kila mara Kwa wiki wiki na siku saba, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa, jumamosi, jumapili na katika hizo siku saba, mimi nafanya mazoezi siku tano Hii inanifanya nikue na afya mzuri, na kumbuka kuna wakati ambapo nilikuwa nimeongeza kilo nyingi, ya ni nilikuwa mnene, nilikuwa mpana Hata unapata nikieza panda mlima na hema kwa sana, ama hata nikitembea tu pahali padogo, ya ni pahali unapata simbali na hema sana lakini nilipoanza kufanya mazoezi afya yangu ilikuwa nzuri na pia nina kaa mrembo sahizi pia jinsi ingine ambavyo naf najitunza mimi ni kuakikisha kwamba nachunga akili yangu nachunga roho yangu yani mambo ambayo yata nithuru nakikisha ni ikombali na mimi tatu na mini mtu ambaye napenda kufanya vitu ambavo mimi vinanifraisha kama napenda kuogelea napenda kutembea Yani hii na nisidia kuchangamka akili ili nisiweze kuhisi ni kama nimeboe kama nina mafikira mengi na Nea zaimiza mtu yeyote ni vizuri kujipenda ni vizuri kujitunza Kwa sababu kujipenda unapojua kujipenda unafunza wengine jinsi watakavyo kupenda wewe.

Ninawekaje malengo ya kila mwezi kazini naezasema kuhakika Kwangu mimi, mimi si mdosi katika pahali nimeandikwa nimeandikwa katika kazi ya mtu Ninapoona naeza kuambia kwamba malengo ambayo inafanywa katika kazi hiyo ni malengo ambayo unapata kabla mwezi uanze huwa tunakaa chini kama ofisi nzima kisha mdosi wetu unapata anapata kutuambia kwamba anatumai tutaweza kupanga mikakati fulani kama vile kama ni kuuza vitu tutafanya vipi ili vitu viuzwe hapo katika mtandaoni tutaeka vitu vyetu vipi ili watu wapate kuona na tuuze.Kwetu sisi huwa tunapanga malengo mwezi unapoanza ili mwezi unavopata kuisha tunaona kwamba tunajiuliza kama tuliweza kupita malengo yetu ama kama hatukupita na kama ni ile wakati ambapo tunakwamba hatukupita malengo yetu, tunakaa chini na tunafuta njia nyingine ya kuenda ili tufanye bora. Na ni vizuri pia mimi mwenye kibinafsi unapata malengo ambayo ninaezaweka pale kazini kuhakisha kwamba nafiika mapema kazini jinsi nilivyoambiwa. Nafanya kazi yangu kwa ubunifu na kwa bidii ili niweze kusaidia kampuni iende mbele na ninapokwama pahali popote napata kuuliza ili niweze kusaidiwa.

Swali ni jee, napenda? Kuogelea? Kwa uhakika mimi ni mtu ambaye napenda kuogelea Kwa sababu Nakumbuka nilipokuwa mtoto mchanga Hapo katika darasa la kwanza nikianza darasa la pili ya machekechea mzazi wangu kwanza aliniingiza katika shule ya kujifunza kuogelea Hapo tuliweza kufunzwa jinsi ya kuogelea Kwanza manufaa ya kuongelea ni kwamba Hata kama hautaenda katika kompetisheni Panapotokea tukio ambalo kama tuseme ulikuwa katika ferry pale baharini na ferry ianze kuzama. Unaweza jiokoa maisha yako yaani wewe unaweza kuj kuogelea na kujisaidia. Pia kuogelea ni mfumo wa starehe ambapo kama tuseme ni wikendi na umemaliza kufanya kazi zako nyumbani na una una wakati huru. Unaezaenda uogelee katika maji yani ujistareheshe na ujiburudishe. Na naeza kuambia mimi kuogelea imeniletea manufaa mengi tangu niwe mtoto. Nimeweza ku Nimeweza kupata kushinda medali, medali saba, na nimeogelea kutoka nikuwe shule ya Chekechea, hapo kataka darasa moja hadi la nane, na pia nilipoingia katika shule ya upili. Lakini siku hizi huwa napata tu kwamba naogelea tu ile ya kujistarehesha kama mwaka uliopita nilienda katika nilenda pwani na nilipokaa katika bahari nilikuwa na ogelea tu ile ya kujifurahisha.

Swali ni je? Napenda hadithi za ajabu naam kwa hakika napenda hadithi za ajabu Nakumbuka nilipokuwa mtoto mchanga sana wakati ambapo sikuwa nimeanza shule Nilipokuwa na wazazi wangu unapata wazazi wangu walikuwa wanapenda kunisimulia hadithi ambazo ni za ajabu hadi ulikua unapata nashinda nikiwauliza mkona uhakika kwamba Tukio hili liliweza kutendeka Naeza kwambia kwa kweli hadithi hizo zilikuwa zinanifurahisha kwa sababu yani mini mtu kwanza ambaye ni mbunifu na ukiangalia vile akili yangu inafikiria ni kwamba nafikiria mambo yani mambo mengi yani kwamba na juliza kwamba ukweli yani hii kwamba iliweza kufanyika na unapata kwamba nilipokuwa na hadithiwa hadithi hizo nilikuwa nasikiliza kwa umakini na nilikuwa nauliza maswali kwa mfano nilikuwa nambiwa unapata kwamba binadamu na simba walikuwa marafiki. Walikuwa naeza kuishi pamoja, walikuwa nafanya kazi vizuri kabla upate mnyama alikuja akaenda msituni. Na kwangu mimi ilikuwa inanishtuwa kwa sababu nilikuwa nafikiria wakati huu ambapo tunaishi wakati huu. Binadamu wakiaza kukutana na simba, binadamu atakimbia kwa sababu anajuwa, simba, inaeza mkula ama imumize. Pia nilipokuwa naenda kutembelea nyanya angu pale kijijini. Nyanyangu alikuwa ananilezea hadithi za ajabu ajabu ambazo zilikuwa zinanifurahisha na kunitumbuiza.

Ujuzi ambao naitaji kuhimarisha kwa kweli ni ujuzi wa kujua kupika keki. Na naneza kuambia ujuzi huu ni muhimu sana kwangu kwa sababu najua. Naeza tumia ujuzi huu kutengeneza pesa. Naeza tumia ujuzi huu kufunza pia ama pia kuazisha shule ya kutengeneza keki. Ili watu waje katika shule wanapojua kufunza inamaanisha kwamba wanapukunja shule kusoma watakuwa wajitengenezea njia yao ya kutengeneza pesa na pia unapata pia mimi watakuwa na nipatia pesa ili iweze kunizaidia katika maisha yangu ninapokuwa katika nyumba yangu napata mara nyingi wanajifunza kutengeneza keki naezajifunza kupika keki ambao na mkubwa ndogo keki wandizi, keki waparachichi Naeneza kuambia kwa kweli huwa watu wanafurahi sana kwa sababu wanaona kwamba mini mtu ambaye najikaza na najihimiza kufanya mambo mengi. Ujuzi mwingine ambapo naeza taka kuhimarisha ni kujua mengi kuhusu mambo ya teknolojia. Kwa sababu tunaishi katika ule wakati ambapo teknolojia ni kitu muhimu. Yaani huwezi fanya kitu kama haujui teknolojia. Kwangu mimi nataka kuchukua darasa ambayo itanifunza vitu vingi ambavo unapata kwamba sijui ili ni napofanya kazi ama ninapokuwa mtandaoni huwa sitapata kizuizi chochote.

Swali ni niambie kuhusu majira yako unayoyapenda. Unaweza kushiriki nii majira gani na unayapenda zaidi? Naeza kuambia mimi ni mtu ambaye napenda voli na pia napenda masika. Kwa sababu ini wakati ambapo unapata mimi kibinafsi ni wakati ambapo naweza kufanya mambo mingi kwa zaidi. Huwa sipendi kiangazi kwa sababu wakati kuna msimu wa kiangazi pana joto jingi sana. Alafu pia unapata kwamba wakati huu mambo ni mengi ya ni kama vile unaona wakati kuna kiangazi mimi hua sipendi kutoka ne sababu ya kwanza ni kwamba panapo kuwa najua mingi hua inanichoma kichwa sana na unapata kichwa kinaweza niwanga je, unakumbuka kitu gani kilichoweza kufanya upende majira haya wakati wa mvuli ama wakati wa masika wakati wamvuli unawezapata naezatembea sana na nifanya mazoezi kwa sababu hakuna jua ambayo kitani choma na pia kiniharibu ngozi. Na pia wakati wa masika napenda kwa sababu unapata wakulima walikuwa washapanda mimea zao walikuwa wanangoja mvua. Hapo mvua inapokuja wanaweza kujua kwamba chakula itamea. Na chakula ikimea unawakia kwamba hautakosa chakula. Swali ya nne ni shuguli gani unazopenda kufanya majira haya ambayo ni meshajibu. Ya mwisho ni napia napenda kupiga picha wakati wa majira kwa sababu picha huwa zinatokea vizuri jinsi navyo hisi kuhusu hewa wakati huo ni kwamba hewa huwa ni safi kwa sababu miti huwa zinayumba yumba zikipitisha hewa.

Swali ni jee nina ndege wa kufugwa nyumbani kwa uhakika nina ndegi wa kufugwa nyumbani. Na ndege hii unapata kwamba ni ndege ambayo kwangu mimi naipenda kwa sana kwa sababu ni ndege ya kuku. Kuku ni ndege ambayo unapata nimefuga ndege kuku ambayo inaniletea mayai. Na unapata kwamba huwa kwa mara nyingi naweza kuuza hizo mayai ili niweze kupata fedha mimi kibinafsi. Na pia imenilisha kwa sababu uneza kula ugali mayai, mkati na mayai, chips na mayai, chapati na mayai na pia unapata ndege wa nyumbani kama vile kuku, haina bei kali unapata kwamba Hata kama unataka kuinunulia mfugo wake wa kukula Si pesa nyingi yaani ni pesa ambayo mkulima yeyote ambaye anaanza ukulima anaezapata na kwa kweli naeza kwambia kuku ni mnyama mzuri kwa sababu utakuletea pesa Pia kuna kuku ambao wanauzwa kwa ajili ya nyama pekee si wa kutega mayai wa nyama na naeza kwambia watu wengi wanapenda kukula kuku kama mfano, mini mtu ambaye napenda kukula kuku Neza kukula kuku wa subuhi, naeza kukula kuku jioni, naeza kukula kuku mchana kuku wa kukaangwa, kuku wa kuchomwa na naeza ikula na chakula yoyote naeza kwambia kwa kweli pia kuku ule ambaye unamfuga kwa ajili ya kuuza nyama ni kuku pia ambaye aneeza kupatia pesa nyingi kwa hakika.

Ninafanya nini wakati nina mgogoro na mtu Kwanza mineza kuambia mini mtu ambaye napenda amani na sipendi kusiana na watu katika migogoro tofauti Nikisema hivi namanisha kuamba mini mtu ambaye napenda amani Sipendi mvuru tano na watu Sipendi kukosana na watu Sipendi kujusishiana na mambu ambayo Inaleta mambo kama vile umbea chuki na mambu wa haina katha kwa katha Naleza kuambia kuwe kweli nakumbuka kuna wakati ambapo kulikuwa na mgogoro na kazini. Na mgogoro huu ulikuwa na husu watuawili ambao tulikuwa nafanya na ukazi na ilikuwa kuhusu umbea. Jinsi nilivo weza kuhusuluhisha huwo mgogoro nileza kwaongelesha na kwaimiza kwamba si vizuri kupigana kwa sababu kwa kupigana huu hailiti manufaa mingi katika maisha ya binadamu. Pili nakumbuka naheza kuambia kuhakika ni kwamba ninapo kuwa na mgogoro yoyote na binadamu yoyote Mini mtu wambaye inapenda amani. Unapata kwamba nitaka achini, nieze kusikiliza mwenzangu, na pia natumai kwamba pia yeye aneze nisikiliza. Kisha tuwezi kutafta suluhisho kwa sababu lazima, tujifunze kuhishi na amani, tujifunze kuhishi na upendo, na pia tunapujifunza kutatua mgogoro inamanisha kwamba tutaheza kuhishi kwa amani kama wanajame.

Nyama gani ninayoi penda zaidi Naeza kuambia kwa uhakika mini mtu ambaye napenda nyama ya kuku na nyama ya bata na nyama ya samaki lakini kwa sana napenda nyama ya kuku na nyama ya samaki kwanza mini mtu ambaye sipendi nyama ya ng'ombe ama ya mbuzi sana Naeza kaa ata miezi bila kukula nyama Lakini ya ng'ombe ama ya mbuzi Kwanza hile kwa sana ambao naichukia ni nyama ya kondoo Kwa sababu huwa kwangu mimi huwa inaharufu mbaya ambayo hainipendezi Lakini nikiangalia kama vile nyama ya kuku Iyo ni nyama ambao naipenda kwa sababu Kwanza si ngumu kupika, Haikawii sana kwa moto na pia ni bei rahisi na unaezapata wakati wa wowote Ukiezanunua nyama ya kuku Yaani ni rahisi kuipika yani haitaji maneno mingi alafu pia naeza kuambia kuhakika ni kuamba nyama ya kuku unaeza ila na kitu yoyote unaeza kula na usima, unaeza kula na mchele ama wali unaeza kula na chapati pia nyama ya samaki ni nzuri kwanza mimi leo nataka siku ya leo niende ni nue samaki na nije ni pike na ugali nimekua nikitamani kuila kwa mda mrefu sana naeza kwambia na ni chakula nzuri pia samaki na kuku ni nyama ambayo inamanufaa katika mwili yoyote mtu mwanamke ana pozaa unapata wanambiwa ampe mtoto mafuta samaki kwa sababu mafuta ya samaki inatengeneza ubongo wa mtoto.

Swali ni kwamba ninatazama video wapi mtandaoni Kwa hakika, mimi ni mtu ambaye kwanza natazama video pale mtandaoni katika maeneo mbalimbali Naeza enda pali YouTube, YouTube ni pahali ambapo unapata Naweza kutazama stesheni ambazo nazipenda Pia, unapata kuna kifaa ambacho kinaitwa Netflix. Netflix ina video ya tofauti nyingi ambavyo unapata Unangalia ambacho kinacho kufurahisha wewe kibinafsi Pili, mimi ni mtu ambaye naangalia video pale TikTok pana video mingi vya kuchekesha, vya kujifunza, mambo kama kupika, vya kutumbuiza Yaani video mingi pale TikTok unapata ni wewe kama ni mambo za urembo, kama ni mambo za kazi Uneza pata pale mtandaoni na pia pale X X pia unapata mimi hutazama video kama vile vya habari kujua nini ambavyo vinaendelea katika nchi tofauti na pia kujelimisha.

Swali ni kwamba ni ambie kuhusu timu yako unayo ipenda ya mpira wa migu. Unaweza shiriki ni timu gani ya mpira mgu na ipenda. Mini mtu ambaye napenda Manchester City. Na Manchester City ni timu ambayo imekua hapotangu wakati wakale. Nilieleza kushabikia hii timu hapo mwaka wa 2012. Mchezo ambao ulishangaza wa timu yangu na kumbuka ni mwaka uliopita. Na kumbuka palikuwa na mashindano mengi na watu waliyeza kwamba kujitahidi ilikuweza kupita na waliyeza kuchukua nambari moja mchezaji ambayo napenda kwa timu hiyo ni Progba na amekuwa akicheza vizuri kwa miaka mingi wakati natazama alafu naona kwamba timu yangu imeshinda hua na furaha nyingi sana kwanza tuseme kama kwa mfano unapata Manchester City inacheza na arsenali Unapata kwa mba timi yangu ikishinda huwa na furahi sana na tunaweza kupiga nduru kwa shangwe na vigelegele.

Kampuni gani ya teknolojia ninayo iamini? Kwa kweli mi ni mtu ambaye naamini kampuni ya Samsung kwa sababu imekuwepo tangu enzi za kale na unapata kwamba Samsung vifaa vyake ni vya kuaminika kama vile televisheni, kama vile friji, kama vile simu na vifaa vyangu mingi katika nyumba yangu unapata kwamba ni vifaa vya Samsung. Na naweza kuambia pia hata simu zao wanapotengeneza hata kwa kwa kutunza moto, huwa unapata Samsung, simu ya Samsung huwa moto haiishi haraka. Na naweza kuambia kwa kweli, mimi Samsung imenisaidia, yaani nimekua mtu ambaye nanunua vifaa vya Samsung. Hata nikiwa na shida na niwapigie, wanaweza kunitatulia shida yoyote ambaye ninalo wakati wowote. Na pia ukiangalia, yaani vitu vyao vinaweza kuwa bei ghali zingine, lakini pia unaona kwamba ni vitu ambavo vina maana, si vitu ambavo utanunua, alafu labda baada ya mwezi moja ama mbili unapata kwamba imeharibika. Ni vitu ambavo vina, vina nini nzuri kabisa.

Naam, mi ni mtu ambaye napenda kufuatilia matukio ya kimataifa. Hii inamaanisha kwamba huwa na jihusisha kujua ni nini ambacho kinaendelea katika duniani. Kwa sababu, kwa mfano, palikuwa na kupiga kura pale nchi ya Tanzania. Na uliona kwamba ilileta mvumo kwa sababu watu walikuwa wanataka kujua ni nini inaendelea je maisha watu yapo hatarini watu kwamba wamechungwa vizuri. Yani, ni vizuri kujua ni nini ambapo inaendilia, nini ambayo inafanywa kwa sababu Unapo ufuatilia matukio wa mataifa, pia mwenyewe unaeza jua kama tuseme ni viongozi wenu na viongozi ambao uliwachagua kweli hawafanyi kazi Unapokosa kufuatilia matukio, utapata kwamba viongozi wenyu wanakula pesa zenyu na hawafanyi kazi ambayo wanafaa kufanya Lakini kuhakika mi ni mtu ambaye napenda sana kufuatilia matukio kwa sababu ukifuatilia matukio unaweza kujua ni nini ambayo inafanywa, nini ambayo haifanywi na kama haifanywi, tafanya vipi ili tuweze kuambia au, tulio wachagua wafanye kazi yao pia, ni vizuri pia tu kujua, yani kuwa na ile akili ya kujua kwamba dunia inafanyika hivi, unaeza kuwa tu umetulia na ujui kuna pahali pengine pana vita pana moto inawaka pana chomeka yani ni vizuri pia we mwenyewe kujijulisha na aina mingi mingi ya matukio.

Mfereji gani wa TV ni naofuata. Mimi ni mtu ambae nafuata stationi ya Citizen hapa Kenya, ya NTV hapa Kenya, na pia ya KBC. Pia Ebru TV hapa Kenya. Na neza kwambia katika hizo mfereji, huwa natazama habari za jioni kama vile mtandoa mbao wanaezaelezea kwamba nini inafanyika katika nchi yetu ya Kenya. Pia, kuna vipindi ambavu huwa vina nitumbuiza mara kwa mara, na huwa nazitazama ili niweze tu kutumia kwa mfano. Napo kuwa nimetoka kazini, nimekula, nimeoga, na imefika wakati wanguwa kuwa starehe. Unapata kwamba iyo ndo wakati, ninao fuatilia vipindi ili niweze kupumzika na kufura kujitumbuiza. Kwa mara nyingi unapata kwamba napenda kujitumbuiza ni kitazama vipindi hivi ni kiona na mpenzi wangu tunapokuwa tumestarehe katika nyumba. Pia, naeza kwambia pia mimi na angalia YouTube na YouTube pale pia pana panamambo mengi mzuri ya kufurahisha mtu yoyote.

Nguvu zako ni zipi kazini naweza kuambia mimi nilibarikiwa katika ile sekta ya kufunza watu kwa mfano mimi ni mtu ambaye hata nikifunzwa jambo ninaweza kushika haraka na ninapo kuwa pale kazini napata kufunza watu ambao hawajaelewa vitu vya aina nyingi kwa mfano vitu kuhusiana na vitu kama vile kompyuta vitu kuhusiana na mtandao vitu kuhusiana na AI Unapata ni vitu ambao mimi nimibobea kibinafsi na kwa mara nyingi watu wanapokwama pale kazini huwa wananipigia na kunisihi niweze kuwafunza na nikiweza kuwafunza unapata kwamba wanaweza kuelewa na pia Nafurahi kwa sababu wakati inapofika kwa kulipwa mshahara wa mdosi wangu ananiongezea pesa na kwangu mimi hua nafurahi kwa sababu yani anashukuru kazi ambao ninafanya kwa kufunza wenzangu.

Swali ni nina wakaribisha wafanyi kazi wapya vipi. Naeza anza na kusemakwanza. Mini mtu ambaye nimelelewa kukaribisha wageni wote na heshima na upendo. Yani nilifunzwa nisiwe mtu ambaye nina dharau. Kwa sababu dharau sijambo nzuri vile unaelewa. Na naeza kwambia kwahakika na kumbuka nilipokuwa pale kazini. Na tuseme ka hap kazini labda kuna wanafanyi kazi wapya ambapo wameandikwa kazi jinsi navyo wakaribisha ni kwamba huwa na wasalimia kwa heshima na wapa chai na yani na wafanya wasikei kama wamestarehe Kisha na wazungusha hapo kazini kuwa elenzia kazi jinsi huwa inavyofanya kwa wikimoja Wikimoja na napo wafunza ni ile yaani jinsi ya kuwasaidia waezi kutulia na wahisi ni kama wako nyumbani Wasisi ni kama wao ni watu wanje na unapata unapokaribisha mtu vizuri Huwa hatawai kusahau katika maisha yake atakuwa na kaa anakukumbuka Yani ukitendia mtu mema Ukimkaribisha mtu vizuri Ukifanya mtu mazuri Hawata wai kusahau katika maisha yao ya kila siku.

Swali ni kwamba je napenda hesabu naam mii ni mtu ambaye napenda hesabu sana. Na nakumbuka nilipenda hata kabla nianze shule. Nilikuwa napenda vitu za kuongeza, kugawanya, kutoa. Ini hisabati ni somo nzuri kwa sababu unaipata kwamba unaitumia katika maisha yako ya kila siku. Tuseme kama mfano ukona duka na mtu amekuletea shilingi hamsini na amenunua. Amenunua kitu ya shilingi ishirini inamaanisha kwamba baki yake ni shilingi thelathini na unapata kwamba kwa biashara yote ile ambayo unafanya hesabu niyamaana kwa sababu inaweza kukusaidia wewe mwenyewe, kuongeza, kutoa kugawanya, kuzidisha na naezakwambia mii ni mtu ambaye nimepita hesabu sana hadi kuna wakati hapo nilipewa nilipewa medali kwa sababu nilikuwa mwanafunzi aliyeongoza katika somo la hesabati na pia unapata pia wadogo wangu kwa sababu wadogo wangu bado wa koshule kwa mara nyingi mini mtu ambayo unapata na wafunza hesabu na wafunza jinsi ya kuongeza, jinsi ya kutoa jinsi ya kuzidisha, jinsi ya kugawanya na naweza kuambia hesabu inataka uwe mbunifu kuwa unashinda ukifanya kwa mara nyingi ili uweze kuyaelewa lakini ukifanya maramoja na uyaache kwa hakika hauta ishika na hauta pita mtihani.

Niambia kuhusu kazi au masomo yako. Mi nafanya kazi ya biyashara mjini Nairobi ya kuhuza vitu vya mapambo. Pia nafanya kazi ya digitali hapa nimejiadnika kwa sababu nafanya vitu vya mtandaoni kama vile AI. Masomo ambayo nilifanya, mimi nilifanya vitu vinahusiana jinsi nchi zinahusiana kama vile katika kuuza vitu, katika diplomasia na vitu kama hivo. Jinsi nilivochagua njia hii kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda haki, napenda kutetea haki na katika ile mambo ya diplomasia, haki za binadamu huwa zime ziko hapo katikati na katika biashara, napenda hii biashara kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda pambo na napenda kurembesha wanawake Je unakumbuka kitu unachokipenda zaidi kuhusu hii, napenda pesa na katika biashara yangu, na pia katika masomo ambao nilisoma katika chuo kikuu, ina pesa nzuri Ukitia bidii, utapata pesa nzuri ni changamoto gani mnapata? Naeza kwambia kwa uhakika katika biashara pana siku ambapo unapata kwamba hujatengeneza pesa nyingi. Na siku kama hizo huwa una changamoto kwa sababu huwa una unawasiwasi kama binadami yeyote ambaye ana biashara kwamba unatumai kwamba unangoja wateja waje. Swali la mwisho ni ningependa kubadlisha kitu gani katika kazi au masomo yangu kwa kweli Kwa sahizi sina jambo ambalo nasema kwamba naezataka kubadlisha kitu chochote Kwa sababu napenda vitu ambavyo nafanya.

Ushauri gani ningependa kumpa mtu mwingine? Naeza kuambia kwa uhakika Naeza himiza watoto wadogo kwamba watie bidi katika masomo yao kwa sababu masomo unafaa kuiweka kama kipaumbele Unapotia bidii, utaenda mbele katika maisha yako Pili naeza kuambia, mimi ni mtu ambaye naeza sema kwa kweli vile Unapo fanya kitu chochote katika hii dunia Usimfanyie binadamu yoyote dharau Kwa sababu wahenga walisema dunia duara. Yani inazunguka na mambo Unapo fanya mtu Pia wewe utakuja kufanyiwa hivyo hivyo. Pia uwe mtu mzuri na uwe mtu wabidii Kwa sababu bidii ndo itakufanya maisha yako yawe mzuri Yani usiwe mtu mzembe jaribu kufanya kazi jaribu kutafuta kazi Yani jaribu kufanya kitu ambapo unaizafanya ili uweze kuimarisha maisha yako yawe mazuri. Pia, ya mwisho, mtu yoyote unapoandikwa kazi. Pale kazini, enda ufanye kitu ambacho kilikupeleka wewe hapo kama ni kazi kilichokupeleka fanya kazi, usiende kwanza kuwa na mtu wa umbea. Kuongelea wengine, kuwasingizia wengine, pia kuwakosanisha watu wengine. Kwa sababu, hiyo si tabia nzuri. We kuwa, yani hakikisha kwamba we ni binadamu imara na binadamu ambaye anapenda haki na binadamu ambae anahakikisha kwamba anatenda mema.

Naam, kwa hakika, mi ni mtu ambaye napenda kulima bustani. Kwa sababu, kilimo ina manufaa mengi katika maisha yote ya binadamu. Kwanza neza sema kwamba, mtu anapujifunza kulima, unapata kwamba. Kulima inaeza mletea manufaa kama anaeza kujitaftia chakula yake. Pia, anaweza lima ili apate pesa ya kuuza chakula. Akiuza, anapata pesa na anapata kufanya vitu vinge. Mimi nimelima vitu kama vile mihogo, kama vile parachichi, kama vile ndizi, kama vile mahindi na neza kwambia kilimo ni kitu kizuri sana.

Swali, niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Unaweza kushiriki ni kitabu gani na ni kwa nini ukipenda. Naeza kuambia kwa hakika kitabu ambacho nakipenda kitabu cha historia. Kwa sababu historia huwa inahadithi ambao inaelezea jinsi vitu vilivokuwa kitambo na wakati huu. La pia napenda vitabu vya hadithi kwa sababu unapata hadithi. Pia zinasimulia kama tuseme vile binadamu walivuumbwa kitambo kulikuwa vipi katika kitabu cha historia naeza kwamba mi napenda kwanza somo la historia Ndio maana nasema napenda kitabu cha historia na historia imeeza kunifunza mengi, imeeza kunifunza kuhusu Afrika imeeza kunifunza mambo ya Amerikani na pia nimeweza kupita somo hili kwa zaidi Hakuna mtu ambae alieza kunishauri kusoma kitabu hiki kwa sababu ni somo ambalo unapata liko katika shule la upili na nilieza kuchagua historia lakini nikaacha jiografia. Na tangu nianze kusoma historia naeza kuambia kukuli nimekua nikipata alama. A, A, A. Yani alama ambayo nimepata achini kabisa ni, Ba. Ningependa kusoma tu vitabu vingi vya historia kwa sababu vinaweza kufanya mwenyewe ukuwe mbunifu na pia kujua mengi katika jamii yetu.

Ninajifurahisha vipi wakati wa furaha naeza kwambai kwa kweli mini mtu ambaye napenda starehe sana na kwangu mimi wakati wa starehe ni wakati wa kupumzika wakati wa kufanya mambo zangu ambavo nataka hapa na pale na wakati wa wangu wa furaha kwa mara nyingi unapata mini mtu ambaye napenda kuenda kuogelea na kuogelea ni jambo ambalo nifurahisha wakati mwingine unapata mini mtu ambae napenda kuenda kutazama wanyama pori pale katika bunge la wanyama na nieze kuangalia simba, chui, nyani ya ni huwa inanifurahisha pia mambo wengine inanifurahisha wakati wangu wa furani kutazama vipindi ambavu vinanitumbuiza mimi kibinafsi na wakati amapo natazama vipindi ni siku ambavo unaona kwamba Sikua nataka kutoka enjani nilkua nataka tu kustarehe ndani ya nyumba Nazisema pia kitu ambayo inanifurahisha Mini mtu ambayo napenda kutembea napenda maziyara ya hapa na pale Napenda kutembea kuangalia nchi tofauti Pia katikakati ya nchi yangu Napenda kutembea pahali ambapo sijaienda yani niende kujitubuiza.

Sera gani ya kampuni ninayoiona muhimu? Kwangu mimi kwa sababu kila mtu ana anani yake maoni yake Sera ambayo naona ni muhimu katika kampuni yote ni sera ya fedha Kwa sababu fedha ndo inaweza kufanya mambo mingi pale kazini kwa mfano watu wakihitaji kulipwa ni sera ya fedha, panapo kuwa natuseme jambo mpya ambao mna mnataka kuifanya kama kampuni lazima hapo sera ya fedha iweze kukuja ili eze kutuambia kama hii ndo pesa ambao tunahitaji, hii ndo pesa mbao itatumika katika kufanya kazi fulani na pia unapata, pa pa pasipo kuwa na sera ya fedha nani ambae ataenda katika kufanya hiyo kazi.Pia hiyo kazi itakuaje kama hakuna pesa Hii inatuonyesha ya kwamba kuwa na sera ya fedha ni kitu cha maana Pia hata ukiangalia katika nchi ya nchi yote nchi ya Kenya, Tanzania, Amerika, Zitaje Sera ya feather ni muhimu kwa sababu hua inaweza kutimiza malengo ya watu wao yani wana nchi wao kama tuseme sera ya feather inaezatoa pesa ya pale ya hospitalini, ya shule ili watu waweze enda shule, inunue vitu vipya kama vile dawa, ili watu waweze kupata matibabu. Sera pia napata, ya feather unapata inatoa pesa ya majengo, upate kama vile barabara vitengeneze uwe iwe vizuri. Na unapata kwamba hii sera, lazima pia uandike watu ambao wanajua kuchunga pesa, usiandike watu ambao wataiba pesa ya kampuni. Ni vizuri kwamba uone, unaandika watu waminifu na watu ambao wanajua kitu ambao wanafanya. Na ijapo kuwa itafika wakati ambapo unapata kwamba mambo haijaenda vizuri. Hakikisha kwamba hawa watu waminifu waneza kuja kwa mdosi na waambie kwamba labda apa tuna upungufu fulani ama pia tuna tumetengeneza pesa nyingi. Ivo inafanya kwamba kampuni yoyote ifanye kazi vizuri.

Je napenda kuimba?, kwauhakika mini mtu ambaye napenda kuimba, na penda kutunga nyimbo nzuri, na penda kuimba, yani mini mtu ambaye naweza imba wakati wowote, naweza imba kwa mfano ni kiosha nyumba, ni kipigadeki, nawezaimba ni kioga, nawezaimba ni kipika, nawezaimba ni kifuanguo. Na muziki ambao mimi kwa kweli ninapenda kusikiliza sana ni bongo kwasababu bongo yani mimi ni mtu ambaye ninapenda mapenzi na kwa mapenzi hua inafurahisha mtu yoyote na nawezakukuambia kwa kweli katika pale bongo nawezakwambia mimi ni mtu ambaye unapata kwamara nyingi sana mimi ni mtu ambaye napenda wasanii kama vile diamond platinumz kutoka pale Tanzania ommy dimpoz pale Tanzania marioo pale Tanzania bien hapa Kenya anyway anaweza kututumbuiza pia mimi ni mtu mbaye na penda kusikiliza muziki wakati wowote pia nimejua kupiga muziki nikichukua pale gita ama piano na muziki ni sanaa ambao ni nzuri.

Swali ni kwamba niambie kuhusu mfanyabiashara bora zaidi na swali ni kwamba unaweza kushiriki na nani mfanyabiashara ambaye unayemjua Mfanyabiashara yule ambaye namjua Sitaki kutaja mmoja, mmoja ni baba yangu, pili ni mama yangu Ningetaka kushiriki kufanya nao kazi kwa sababu huwa wanafanya kazi nzuri Nawapenda kwa sababu katika kazi huwa hawana mchezo Yaani katika kazi huwa wanafanya kazi yao vizuri sana Je unakumbuka kitu cha ajabu walichofanya nakumbuka kuna wakati walifanya biashara na wakatengeza pesa nzuri na ni watu ambao ningependa kushiriki nao au kwa sababu unapapata wanapofanya kazi bili ni watu kwanza unawezaa waamini ikikuja kwa mambo ya pesa, unajua kuna watu ambao ukifanya nao kazi, ikifika wakati wakukulipa, hawatakulipa, pili hao niwa watu ambao wanabidii kama bidii ya mchwa. Ungependa kueleza nini unachojifunza kutoka kwake naezakwambia Najifunza jinsi ya kufanya biashara Pili najifunza jinsi ya kuu kuchunga pesa na kutengeneza pesa Unahisi nini jinsi unavyofaja biashara Napofanya biashara nahisi vizuri kwanza wakati ambapo Unapata mimi naeza kutengeneza pesa Napotengeneza pesa hua inanifurahisha kwa sababu Inanihimiza kwamba naezafanya chochote nacho taka katika hii maisha Napia nafunza wadogo wangu kutia bidii.

Je ninapenda kucheza mchezo ya ubao kwa hakika mini mtu ambae ninapenda kucheza michezo ya ubao. Kwa sababu michezo ya ubao kwanza unaweza icheza na mtu yoyote. Unaweza icheza na dada zako, ndugu zako, kama vile kaka, unezaicheza na wazazi wako. Unaweza icheza pia na watoto wa dogo. Na ninaweza kukwambia tangu niwe mtoto mchanga, nimefunzwa kucheza michezo za ubao. Na nakwambia kwa uhakika vile mchezo wa ubao hua unatumbuiza sana na pia sio ngumu, yani ni rahisi kuielewa, yani si mchezo ambao naweza sema unaugumu wa kuielewa na kwa kweli mchezo wa ubao ni nzuri, yani inatumbuiza mtu yoyote ambae aicheza naimiza mtu yoyote kama ujawai kujaribu kucheza mchezo wa bao jaribu kwa sababu utapata ata wakati ambapo utaki labda kutumia simu unataka tu kuupumzika na kustareesha akili yako mchezo wa ubao utakufurahisha kwa hakika.

Harufu gani ni nayoipenda. Neza kuambia kwa uhakika. Harufu ni nayo ipenda ni harufu ya marashi ya kiarabu. Napenda harufu hii kwa sababu ni harufu nzuri na naweza kuambia ukinusia manukato hayo. Ata ukijipaka kwa nguo huwa haishi haraka. Pia warabu unapata unatengeneza marashi nzuri kabisa. Yaani yale haluwa. Yaani yalle ata ukikuwa mbali mtu anezasikia harufu yako. Pia harufu ingina ambayo naipenda kwa kweli ni harufu ya chakula Mini mtu ambayo napenda mlo sana Kwanza naposikia jiranya napika chakula nzuri Uwa inanitia tamaya kukula na si lakini si yani simanisha ni tamambaya Mini mtu ambayo inapenda kukula chakula nzuri na chakula ambayo inaleta manufaa katika mwili yangu na kwa kweli inazakuambia Kwanza ni naposikia harufu ya chapati Harufu kama tu ile ya kuku ambayo inakaangwa, inachomwa. Ama nyama ambao unatokotwa na unachomwa ni harufu ambayo napenda kusikia Lakini mi si mtu ambaye ni kikaa pahali Siki harufu mbaya, harufu mbaya harufu huwa inanikwaza roho. Napenda pahali ni safi na pananukia vizuri Yaani pale mpo mwenyewe unapata inakua Yaani inakutumbuiza unataka kukaa hapo.

Swali ni kwamba nasafisha vifa vyangu marangapi. Kwanza mimi mtu ambaye napenda kuzingatia usafi katika kazi yangu, napenda kuzingatia usafi katika mambo ninavyo fanya kibinafsi. Ninapo kuwa katika nyumba yangu, unapata kwamba mimi ni mtu ambaye naosha vyombo vyangu. Ninapo maliza kupika chakula, wanaosha vyombo. Ninapo maliza kukula chakula, wanaosha vyombo. Pia katika vitu kama vile na vio tumia kama vile vipodozi, nguo zangu, unapata kwamba kama ninguo, hua nasafisha wakati wiki inapoisha kama jumamosi. Pia mini mtu ambaye nakikisha kwamba vifa vyangu vya nyumba vyote vipo safi kwa sababu mini mtu ambaye sipendi uchafu wote katika nyumba yangu. Pili nezaimiza watu ni vizuri kwa mtu safi kwa sababu ukiwa mtu safi utazuia kupata magonjwa kama vile homa kama kufungana na kifuwa kwa sababu ya vumbi Mini mtu ambaye nikika katika pahali chafu ama vifa vyangu vikiwa chafu vumbi inanifanya nifungani Kwa hivo inanifanya mimi mwenyewe niwe mtu safi.

Ninafanyaje kazi na timu ya mbali? Kwanza naeza anza na kusema kwamba mimi ni mtu ambaye, naafadhalisha kufanya kazi na watu walio kwa karibu kwa sababu. Panaeza kuwa na msongamano wa maneno ama pia unapata kwamba hamwezi kuelewana na watu ambao mnafanya nao kazi. Kwa sababu mtu akiwa mbali ni vigumu wewe kwanza kuwasiliana nao. Ama pia ukiwa unataka kuelezea jambo fulani, ambao hawajaelewa, ni vigumu wao kuelewa kwa sababu unapata, yaani wako pahali mbali. Pili, naeza kuambia, wakati ninapata kwamba ninafanya kazi na timu ambayo iko mbali, huwa tunapanga jinsi, tutakuwa tunawasiliana kwa mfano, nina simu ya rununu yangu ya Samsung. Na huwa tunapanga kama mkutano katika pale WhatsApp, tunasema labda kama tutakuwa tunapanga jinsi ya kuongea kama ijumaa jioni, labda tuseme. Tunaeka iyo mkutano ikuwe katika kati ya saa saba na saa nane mchana na pia tunaeza kutana pia mwanzo wa wiki. Hii inaturahisisha kwamba, tunapokutana kama timu, tunaweza kuwasiliana kila mtu aonge, anayeongoza timu pia aongee, na atoe maoni yake ili kuwezesha kwamba tunapofanya kazi, tunafanya kazi kwa pamoja.

Swali ni zana gani za dijiti natumia kila siku. Naweza kuambia pana zana za dijiti za aina mingi. Kwa kawaida, mimi ni mtu ambaye natumia kompyuta kila siku. Kwa sababu, unapata kwamba kompyuta inanisaidia kwangu mimi kufanya kazi. Mimi ni mtu ambaye nimejiandika. Inamanisha kwamba kompyuta inanielek inanisaidia mimi kibinafsi kufanya kazi. Pili, kuna programu za ujumbe kama vile Snapchat, kama vile WhatsApp na pia barua pepe. Kwangu mimi natumia whatsapp ili kuweza kuwasiliana na wazazi wangu, ndugu zangu, pia ninapotaka kujua jambo fulani naweza kuandikia rafiki yangu meseji kumuuliza kwamba nimekwama hapa naomba kwamba unisaidie. Pia kuna z kuna zana za dijiti kama vile kalenda za kidigitali ama programu za kuandika na zana za kuhifadhi data mtandaoni ni maarufu sana. Kalenda za kidigitali unapata kwamba kwa mfano tuseme kama wewe ni mtu ambaye una mambo mingi na hutaki kusahau. Kwangu mimi ndiyo inifanye nisiweze kusahau labda kama tuseme nikona mkutano wiki mbili zinazokuja na sitaki kusahau. Katika ile kalenda ya kidigitali unapata kwamba naweza kuandika maneno yangu yaani inikumbushe kwamba ikifika hii siku unikumbushe kwamba nina mkutano. Hii inaweza kuifadhi data yangu katika simu. Pia simu za mkononi kama mimi ni nina rununu ambayo inanisaidia pia kufanya kazi, kuwasiliana na watu, kupiga simu, kuandika meseji, ili niweze kujuliana na watu hali. Na pia ka simu yangu ya mkononi yaani rununu yangu unapata pia naitumia pia kujitumbuiza kuna wakati ambapo unaona kwamba sifanyi kazi huwa na naangalia video katika pale.

Swali ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kwa uhakika, mimi ni mtu ambaye napenda kuhakikisha kwamba mawasiliano yanakua katika kazi yanakua sahihi. Na yenye kwa inaeza kueleweka na kila mtu ambayo ambaye anafanya kazi. Na ni muhimu kwa sababu mawasilano mazuri husaidia kuepuka mkanganyiko ama pia unapata kwamba watu wengine wasiweze kuwa katika hili hali ambayo hawajui kitu ambayo wanafanya. Na kwangu mimi kibinafsi sababu kila mtu ni tofauti. Kipa umbele ambayo kina naezasema kwamba ni chamuhimu palekazini ni kuwasiliana kwa wakati. Tuseme kama umepeana kazi na unasema hii kazi unataka imalizwe na siku nne. Ni muhimu kwamba unaongelea hiyo kazi mapema ili watu waweze kuimaliza mapema. Pili ni kusikiliza kwa makini. Ni vizuri kuzungumza bali pia kusikiliza maoni, malalamiko ya wengine na kwa heshima ili kuelewa vizuri hali na mahitaji ya watu ambao mnafanya na wao kazi. Naeza sema pia ni vizuri pale katika kazini uwe mtu ambaye unajua kwueka siri na kuwa na heshima. Kwa sababu unapofanya kazi na watu wengi katika kampuni. Ni muhimu kwamba uwe unaweza kuwa heshimu pia hao wenyewe waweze kukuheshimu wewe kibinafsi. Alafu pia naezaongelea mambo kama vile kufanya mawasiliano kuwa na ya ki digitali na ya ana ama inapobidi kwa mfano. Watu katika wakati huwa ambapo tunaishi tunavitu kama vile barua pepe, tunavitu kama zana za simu na ambapo unaona kwamba unahitaji kuzungumzia kitu na watu hapo karibu. Ni vizuri utumie hizi vifaa ilikuweza kuwasilisha mambo amayo untaka kuwasilisha. Na la mwisho naezasema kwamba, ukua mtu ambaye unaweka vitu wazi na usahihi. Hii ina paswa ili kuleta ujumbe kwa urahisi bila watu kufikiria mambo kama vile yani hawajielewi. Na naezasema kwamba kwa ujumla. Kipa umbele kazini ni kuhakikisha kwamba, mawasiliano inaweza kufikia kila mtu vizuri, mnaweza kufanya kazi vizuri na mnaheshimiana.

Swali ni nalala kwa masaa mangapi kwa kawaida. Naezasema kwa kweli, mi ni mtu ambaye napenda kulala masaa mingi. Na mimi ulala masaa nane ama masaa tisa kila siku. Na kwanini nafuatilia huu mtindo ni kwa sababu, ata mtu unapoenda katika hospitali, unapata kwamba daktaria na kuimiza kwamba. Unapofanya kazi, unapofanya vitu ambavyo unafanya mchana. Ikifika wakatu wakulala hakikisha kwamba umepata masaa nane na ikienda sana chini saba ama sita. Hii inafanya kwamba akili yako inaweza ukiamka siku inayofuata, inaweza kukusaidia kufanya kazi vizuri kwa saabu usipo pata usingizi wakutosha. Unaweza pata kwamba ukiamka siku inayofuata kwenda kazini, unajihisi eni bado unusingizi pali akili ni hii. Unapata kwamba hautaweza kutimiza kazi zako, hautaweza kufanya majukumu yako, utapoteza mda mwingi kwa sababu unasinzia pale kazini. Lakini pia unapolala vizuri, unapopata masaa inayostahili kwa kulala. Unapata siku ukiamuka, yani wewe unakua mtu ambaye ni mchanga mfu na unafanya kazi vizuri. Kwangu mimi nezahimiza mtu yoyote. Ni vizuri ujue kwamba kupata usingizi unaofaa ni muhimu kwa sababu unapolala usingizi unaofaa unakua unachangamka hauta pata kwamba unamwa na kichwa ama inakikubidi ati ukunywe kahawa unapokua kazini ili usiweze kulala.

Swali ni kwamba je ninapenda kukimbia na kwa hakika mi sitaki kusema napenda kukimbia ama nachukia kukimbia. Lakini unapata ninapoenda kufanya mazoezi huwa nakimbia kwa sababu najua kwamba kwa kukimbia huwa unaweza kuboresha afya yako pia unaweza kuchunga roho yako kwa sababu unapopata wewe ni mnene kwa zaidi, unene wako unaeza kuletea ugonjwa mengi kama vile shida ya roho, lakini unapoenda pale uwanjani unaanza kukimbia, unaweza kuchunga roa yako. Pia unapata unapokimbia mapafu yako huwa inafunguka.Pia kukimbia unaeza inakusaidia kupunguza msongo wa mawazo au na kuogeza furaha kwa sababu mwili huwa inatoa kemikali za furaha. Zaidi na hayo, naeza sema kwamba kwa kukimbia unaweza kuthibiti uzito na kuboresha usingizi Kwa sababu, unapofanya mazoezi ikifika jioni tuseme kama uliamka asubuhi ukaandaa chai yako, ukaenda kufanya mazoezi, ukakuja ukaoga ikifika jioni unaweza kuboresha kupata usingizi wako kwa uharaka kwa sababu unapata mwili wako unatulia kwa uwepesi naeza imiza mtu yoyote hata kama haupendi kukimbia jaribu kufanya hata kama ni kidogo kidogo kidogo ili uende ukiwa ukiboresha yaani alafu ikifka wakati kama mwezi moja ama mbiri unapata kwamba unaeza kimbia pahali parefu.

Neza sema kwamba, mimi ni mtu ambaye, nilipo kuwa katika shule, nilikuwa naenda maktabani.Na nilikuwa naenda huko, kusoma na pia kuweza kupata vitabu ambavyo, sikuwa na weza kuwa navyo. Na nilipo kuwa shule, nilipo kuja katika likizo, ningeenda katika maktaba kuseme mara tatu kwa wiki.Na naweza kwambia kwamba, ili nisaidia mimi kuboresha alama zangu za mtihani. Kwa sababu nilichukua wakati huo kusoma.Na pia pahali tulikuwa tunaishi unapata kwamba, maktaba ilikuwa bei rahisi unapata tulikuwa tunilipa kama shilingi ishirini, kutumia maktaba siku nzima. Na pia ungepata vitabu, ungepata magazeti, ungepata nyenzo nyingine za elimu.Yaani vitu vingi ambavyo ungepata vinakusaidia. Na kwangu mimi nilinufaika sana katika, kutumia maktaba kwa sababu. Nilikuwa na maarifa mengi, kwa sababu niliweza kutumia rasili mali nyingi za ilimu ambazo, unaweza kujifunza mambo mbalimbali kama vile, sayansi, kama hesabati, fasihi, historia. Pia unapokuwa hapo ni huduma kwa jamii kwa sababu maktaba hutua huduma.Kwangu mimi nasema maktaba inatoa huduma kwa jamii kwa sababu unapata, Si kila mtu anaweza kuwa na ile pesa ya kununua vitabu vingi.Lakini ukienda ulipe shilingi ishirini unaweza tumia kitabu siku nzima.Alafu kisha urudi nyumbani. Pia, hiyo maktaba yetu pia ilieza kunifunza mambo kuhusu na teknolojia. Kulikuwa na zana za kama vile kompyta na internet ambavyo, viliweza kunisaidia nitumie, kibinafsi ilikuweza kujua mambo ya teknolojia. Na pia maktaba unaona kwamba, huwa inaifadhi, utamaduni wa jamii. Maktaba utoa nafasi ya kuifadhi historia, tamaduni na habari muhimu.Ambavyo unapata miaka zikija kwenda mingi. Watu ambao watazaliwa baadaye, wanaweza kupata ifadhi ya utamaduni wetu.

Suali ni kwamba jee nimewai kupiga kura na naeza kwamba kwa ukweli sijawai kupiga kura. Hii ni mwaka wangu wa kwanza ambao nimejiandikisha kama mtu ambaye atapiga kura. Na miaka ambazo zilipita sikuwa nimefika umri ule ambaye narusiwa kupiga kura. Na naeza sema kwamba umuhimu wa kupiga kura ni kubwa sana katika maisha ya kila mtu na kwa taifa kwa ujumla. Kwanza kabisa kupiga kura ni haki ya mwanainchi yoyote katika inchi yake. Hii inaweza kufanya kila mtu aweze kushirikiana na mambo ya kidemokrasia. Na pia kupiga kura inaruhusu wanainchi kuchagua viongozi ambao wanaamini kwamba hao ndio viongozi ambao tukiwachagua wataweza kufanya kazi ambayo inahitajika. Na pia naezasema kupiga kura ni njia kuathiri sera na sheria zinazoguza maisha ya watu kama vile usalama, afya, elimu na pia huduma kwa jami. Kwa kupiga kura mtu anaweza kuhakikisha kuwa sauti yake, inaskika na kuwa mchango wake, itatia mabadiliko katika jamii na pia kiuchumi ya inchi yake. Pia unapata kwamba kwa kupiga kura inasaidia mambo ya kuimarisha utulivu wa kisiasa kwa sababu serikali inakuwa na uhalali wa kuongoza kutokana na ritha ya wanainchi. Wanainchi wakisema kwamba sisi kwa ujumla si ndo tumechagua huyu mtu inamanisha kwamba lazima serikali ifuatilie hivo. Lakini pia ukiangalia katika upande wa mtu kibinafsi kupiga kura ni njia kujiusisha na maisha ya nchi na kujenga hisia na umiliki na uwajibikaji wa taifa na naeza sema kwamba nina furaha nyingi kwamba Kenya inapoenda kupiga kura mwaka unaokuja Naeza sema kwamba nitakua mojawaipo wa watu ambao wataenda kupiga kura.

Swali ni kwamba ni natumia njia gani ya usafiri kila siku na naeza kwambia kwa uhakika mini mtu ambaye natumia basi na si ati natumia basi kwa kupenda natumia basi kwa sababu kwa mda huu ni navo ongea sija pata pesa kununua masidis juu mimi ni mtu ambaye nataka kuja kununua masidis gle. Lakini pia ukiangalia kwa uhakika, gari hii naeza inanifanya kwamba mimi niweze kuhifadhi pesa yangu na nisiweze kutumia pesa vibaya. Sababu ya kwanza ni kwamba, unapata basi ni inaku, yani ni bei rahisi, unazapata kwamba unasafiri pahali pa, inachukua masaa kama mawili, lakini utalipishwa kama shilingi miamoja. Lakini tuseme ungekuwa ume chukua gari ile ambayo unatumia wepekee yako kibinafsi ungelipishwa kitu kama elfu mbili ama elfu tatu na kwangu mimi pia sa zingine kama niko katika pahali na isha na nataka kuenda kama sokoni naweza tumia pikipiki Pikipiki pia ni chombo cha usafiri ambao pia unapata sibei ghali Kwangu mimi kwa sana unapata natumia basi ama pikipiki.

Suali niinasema kwamba niambia kuhusu harufu unayoi penda zaidi. Unaweza kushiriki na harufu gani unayoi penda. Kwanza mi napenda harufu ya chakula kitamu. Ninapo usikia chakula kitamu mbao inanukia. Mini mtu ambaye kwamba najua kwamba hicho ni chakula mbao unapoikula nitafurahe. Pia napenda manukatu mwazuri kwa sababu minapenda manukatu ya warabu. Unapata kwamba warabu wametengeneza manukatu ambae ata ukitumia huu haishi ya haraka. Kuna zile manukatu mbapo unapata kwamba, yani nibei ra hisi lakini ukishaji ipaka baida ya dekatano harofu kwa inaisha. Na kumuka wakati, katika nikisema napenda chakula kitama ambae ina harofu nzuri, na kumuka mimi ni mtu ambae napenda chapati. Napo nusia kwamba jirane na pika chapati huwa na hisi fura kwa sababu iyu ni chakulambacho mimi kibinafsi na kipenda kwa zaidi Wakati yambapo nilisikia aufu hii na kumuka ilikuwa mnamo mwaka shiri ni kumi na kumi na moja Alafu kama ni harufu ya manukato nimekua nikisikia tangu to toni wazazi wangu wanapenda kutumia marashi wa rabuni na hadi waleo yu ndo marashi pia mimi mwenye na kipenda kibinafsi. Ni kumbu kumbu gani harufu hii na kukumbusha? Kama ni chakula, nikisikia harufu ya chapati miu kumbuka mamangu mzazi kwa sababu mangu ni mtu ambaye anapenda kupika chapati sana. Alafu pia kama ni manukatu kama vile warabu, pia nakumbuka wazazi wangu. Ama nikienda palipopote na nisikiya manukatu ya marashi ya warabu na kumbuka wa zazi wangu. Na hisi vipi nikipata rofo hiyo, neza kuambia kuhakika, uwa ninafuraha nyingi sana kwa sababu inanipatia makumbusho mazuri. Na neza ambia kila mtu wajaribu kutumia manu kato hayo.

Kwa mara nyingi ya asubuhi, unapata kwamba mimi ni mtu ambaye napenda kunywa chai, napenda kukula mayai, na pia napenda kukula mkate. Na naweza kuambia kwa ukweli vile, mimi ni mtu ambaye ikifika katika wakati kwa kukula, huwa mimi sipendi kuchezea chakula kwa kwa kweli. Mimi ni mtu ambaye napenda nile na nile vizuri. Pia naweza kuambia, mimi ni mtu ambaye huwa, kwa wakati mwingi siwezi ruka, staftai, kwa sababu staftai ni chakula cha maana, ni lazima ule ili uweze kuwa na nguvu. Kwa mfano, nikiweza anza siku yangu na unapata kwamba sijakula chakula cha asubuhi. Kwa mara nyingi unapata huwa, nasikia kizunguzungu, nasikia ni kama tumbo inaniuma, nasikia kama kutapika, lakini ninapokula chakula changu, nakwambia kwa hakika naweza kuendelea na siku yangu vizuri, unapata kwamba nina nguvu, na pia unapata kwamba naweza fanya chochote vile, na mimi ni mtu ambaye nafadhalisha kula staftahi, niruke, nisikule chakula cha mchana, alafu nikule cha usiku.

Neza kuambia, mini mtu ambaye napenda kucheza sana. Na mchezo ambao napenda kucheza kwa kweli ni mchezo kama vile kandanda. Kandanda ni mchezo ambao kwangu mimi huwa inanifurahisha. Na huwa napata na najisi kama mshu napocheza. Na mchezo kwangu mimi napenda kusababu huwa inanifanya ni chunge moyo wangu na pia napo kimbia hapa na pali neza fungo mapafu yangu. Mchezo pia wakuigiza, unapata kwamba mchezo wakuigiza inanipatia nafsia kuhusika katika hadithi au mazingira fulani. Na unapata unapoigiza, unapata wanao kutazama, unapata unaeza wachekesha wafurahi. Na mchezo kama vile wakawaida katika jamii, tunapata tunamchezo kama zile wajadi wabao, karata. Ama mchezo kama wale watoto wakuigiza, ukuchiza mpira wapete. Michezo hio unapata kwamba inatumika kuimarisha usiano ukiwa pamoja na jamii yako. Naeza sema pia, mcheza ambao pia minapenda ni mchezo wa elektroniki, yani zile ambazo unazichezia katika simo yako. Kwamba unacheza katika kutumia kompyuta ama vifaa vialum vya michezo. Na mchezo hizi unapata kwa mba hua ni kushindana na au ya hadithi ambapo mchezoaji anashirika katika simulizi ama changamoto ambayo amepewa aseme. Naeza himiza mtu yoyote kwa mba ni muhimu kwa mba wewe ucheze kwa sababu kucheza inakunufaisha sana akili yako na pia kimwili.

Swali ni kwamba kazi gani ninayo thamini zaidi. Naeza anza kwa kusema kwamba kazi ambayo mimi kibinafsi nayo thamini zaidi ni kazi ile ambao unayofurahia kufanya na unahisi kwamba unahitaji kufanya vizuri. Kuna kazi aina nyingi kama vile kazi kwa michezo, kwa kuchora, kwa kusaidia wengine kwa kuandika. Na kwangu mimi naeza sema kazi ambayo naithamini ni kazi kama vile watu ambapo katika jamii moja tunaeza kutana, tuweze kuchanga pesa fulani ili tuweze kusaidia watu ambao hawawezi kujipeleka shule waweze kusoma Pili, unapata kazi nayothamini ni kazi kama vile Mimi ni mtu ambaye napenda kuuza pambo za urembo kama vile bangili kama vile vitu vyote vipodozi vya wasichana nywele za wasichana. Unapata kwamba nikifanya hiyo kazi, mtu akija kwangu kununua, anapoenda anasukwa ama anavaa, vipuli, bangili, anapong'ara na ana furaha na pia arudi na alete rafiki yake aje anunue katika duka langu. Ni kitu ambacho inanifanya mimi kibinafsi niwe na furaha kwa sababu najua kwamba nimefanya mtu aeze kujithamini na kujiamini. Na pia napenda kazi kama vile ya kuandika, mi ni mwandishi, sijaifanya kama jinsi ya kutengeneza pesa lakini wakati ambapo nina wakati huru, hua najipata kwa mara nyingi, mimi ni mtu ambaye napenda kuandika, napenda kuandika vitabu, napenda kuandika hadithi, napenda pia kuandika mashairi hapa na pale Nilipokuwa katika shule ya upili, nilipata kwa mara nyingi, mi ni mtu ambaye nilikuwa na furahia kuandika ushairi kwa wingi.

Je, nina kumbukumbu gani ya kutisha? Naeza kuambia kumbukumbu ambayo nikikumbuka huwa inanitisha ni kwamba Na'am mwaka 2024, nilikuwa naelekea shuleni. Na nakumbuka asubuhi, niliamuka mapema, nikajitayarisha, nikavaa nguo zangu, halafu nikachukua bagi yangu kuenda shule. Ilikuwa siku ambao unapata kwamba hiyo ilikuwa siku ambayo nafanya mtihani. Ili, mtihani wangu wa kufunga ndio twende likizo. Tulipokuwa katika gari hili, dereva wa hilo gari unapata alikuwa anaendesha gari kwa mwendo wa kasi sana. Nakumbuka wakati gari ilipokuwa inaendeshwa katika mwendo wa kasi, roho yangu ilikuwa iko juu juu, yani nahisi vibaya, nahisi kama sina utulivu. Nakumbuka nilikuwa, kimoyomoyo, nilikuwa naomba, nikisema Mungu atusaidie ili tuweze kufika vizuri. Tulipofika wakati, pahali fulani, gari ilianguka na ikabingirika, na kumbuka kwamba ilikuwa siku yangu ya kutisha kwa sababu, yani niliona kana kwamba ilikuwa tupoteze maisha yetu hiyo siku. Na naweza kuambia kwa kweli, yani ilikuwa siku mbaya sana. Pia, naweza sema kwamba siku hiyo, haijawai nitoka akilini, yaani mimi, hadi wa leo sipendi mtu ambaye anaendesha gari yake kwa uharaka, yani napenda mtu ambaye ana utaratibu wa kuendesha gari.

Ninafanya nini wakati wa wasiwasi. Naeza kuambia kwa kweli mi ni mtu ambaye kwamba sipendi kutiwa presha nyingi katika maisha. Ama wakati ambapo tuseme nangoja kitu ambayo nimekuwa nikingoja kwa muda mrefu na najua jibu ambayo itatokea itafanya mambo yaani yakuwe mazuri ama mabaya. Napokuwa na wasiwasi unapata mi ni mtu huwa hata siwezi pata kula, siwezi pata kulala, yaani unapata akili yangu huwa haijatulia. Lakini naeza kuambia wakati ninapokuwa na wasiwasi huwa naweza najaribu kujituliza naeza weka nyimbo niweze kupumua ama niweze pia kunywa maji. Kwangu mimi maji huwa inanisadia kwa sababu inaweza kufanya tumbo yangu itulie. Ama napo kuwa na katika wasiwasi mi hupenda kupigia mamangu mzazi ili aweze kuniongelesha roho yangu itulie. Na kwa kweli mi ni mtu ambaye, sipendi wasiwasi kwa sabu wasiwasi napukuwa na wasiwasi huwa napata kwamba situlii. Napenda vitu ambavyo hazitanitia wasiwasi ama tuseme nikiwa na wasiwasi nazima simu natulia ili niweze kufikiria vizuri.

Swali ni natumia programu zipi mara nyingi naeza kuambia kwa uhakika mimi ni mtu ambaye natumia programu kama vile ya kompyuta. Kompyuta mimi huwa inanisaidia hapa kazini kwa sababu kama naeza taka kuandika barua pepe naeza tumia kompyuta kwa kuandika. Kama naeza taka kuandikia watu meseji mingi na pia natumia kompyuta. Pia simu yangu ya rununu imeweza kunisaidia kwa sababu unapata naweza kutumia kama kufanya kazi ama pia katika mawasiliano na watu wengi na naeza kuambia kwamba mimi hii programu imeweza kurahisisha maisha yangu kwa sababu kitambo unapata watu walikuwa wanaenda maeneo kama vile ambavyo viko mbali. Ama unapata watu walikuwa walikuwa wanatumwa wakimbie kufikisha meseji Lakini kwa kupitia kompyuta na simu unapata kwamba teknolojia imeleta manufaa mingi katika maisha ya binadamu iliwaweze kufanya kazi kwa uharaka.

Swali ni kwamba napendelea mfumo gani wa simu. Naeza anza kwa kusema kwamba kuna aina ambili kuu ambazo zinajulikana katika ii dunia. Kuna Android na pia kuna Apple. Na unapata kampuni hii hizi kwanza sana sana Apple. Watu wengi wanapenda kuitumia kwa sababu unapata ina nafasi kubwa ya kuweka data kwa simu yako. Pia unapata inapiga picha nzuri. Lakini kwangu mimi mi napenda android kwa sababu napata na pata kutumia kampuni ambao unatumia ni samsung na unapata kwangu mi maranyingi android huwa inatoa huru zaidi kwa matumizi kama vile kuhifathi file moja kwa moja kwenye simu au kuunganisha vitu tofauti na mimi android huwa imenisaidia kwa sababu yani haja niletea shida mingi pia ukiangalia katika pia kwa kuhifathi moto Android huwa katika kampuni ya Samsung kwasababu mnatumia rununu ya Samsung inaweza kuhifadhi moto kwa zaidi vile na naezasema kwamba vifaa vyangu vingi ni vya kampuni vya Samsung lakini kwangu mimi ni mtu ambaye napenda Android zaidi na aijawai niangusha kwangu mimi menisaidia kwa usana.

Swali ni kwamba niambie kuhusu michezo unayoyapenda kutazama. Mchezo ambao unapenda kutazama kwa kweli ni mchezo wa kuogelea na ama mchezo wa basketboli. Na ni mchezo ambao unapata kama ni basketboli nina rafiki ambaye huwa anaenda kucheza basketboli na huwa mi ni shabiki wake tangu niwe mtoto. Pia mchezo ambao pia napenda kutazama ni wa kuogelea kwa sababu mi ni mtu ambae nimeenda katika competition ya kuogelea tangu niwe mtoto mchanga Pia kitu ambae naeza kueleza ni kwa nini napenda mchezo hii kwa sababu unapata ina furaha nyingi mnapokuwa pale uwanjani kushabikia huwa kuna furaha nyingi Mchezo ambao ni nakumbuka nilioutazama ambao ulinishangaza ni mchezo wa mpira ambapo Arsenal na Manchester United walikuwa wanacheza na ilikuwa mchezo ambao, mashabiki wao, yaani walikuwa wanachukiana kwa sabu kila shabiki wa timu yake alikuwa anataka timu yake ishinde. Yaani ilikuwa mchezo ule ambao ulikuwa mkali sana. Ungependa kueleza ni wapi unapenda kutazama mchezo. Mimi napenda kutazama mchezo. Kama ni mchezo wa mpira, mi ni mtu ambaye napenda kutazama pale kwangu nyumbani. Lakini kama ni ya kuogelea unapata tunaenda katika uwanja ambapo pana pahali pa kuogelea na kutazama wakati ambapo napata kwa mara nyingi na wakati wa kutazama mchezo ni wikendi kwa sababu pale wikendi naweza kuona na wakati na na pia tunaeza enda pia na rafiki zangu ama familia yangu.

Swali ni kwamba napenda mikutano ya aina gani. Naweza kuambia kwa uhakika mimi ni mtu ambaye napenda mikutano ambayo yanaleta manufaa. Sipendi mikutano ambayo watu wanapokutana wanazungumzia watu vibaya ama kwa dharau. Mimi ni mtu ambaye napenda mikutano ambayo unapata watu wakikuja kukutana wanaweza kufanya mambo ambazo zinaweza kuwajienga katika maisha yao na kuwaboresha katika maisha yao. Pili mimi napenda mikutano ambayo watu wanaweza kutana na waweze kuzungumza kuhusu ni biashara gani ambapo tunaweza anza kama jamii ili uweze kusaidia kila mmoja wetu. Na mikutano kama hizo ni mzuri kwa sababu unakutana watu mbali mbali ambao pia wewe kibinafsi wanaeza kukusaidia. Mikutano pia ambao napenda ni mikutano kama zile za kufungua chama. Kwa mfano, wamama katika kijiji fulani wanawezamua, tunapo anzisha chama, labda kila wiki tunatoa kama elfu tano, elfu tano, elfu tano. Alafu tunaanzia mtu fulani, tukimpa elfu tano, wiki inayo kuja, tunapatia mtu mwengine elfu tano. Unapata kwamba hii, inamaanisha kwamba watu wameku kuja pamoja, ili kuweza kutengeneza kitu ambao inaweza leta manufaa kwa wengi. Kwangu mimi kwa ujumla naweza sema hivi, mimi si mtu wa mkutano lakini ijapokuwa naweza ji nawezajihusisha na mkutano napenda mkutano ambayo inaleta manufaa katika maisha yoyote ya binadamu ule ambaye anaishi katika kijiji ama hata pahali ukiwa hata mjini kwa sababu tunafaa kujengana lakini si kuharibiana maisha.

Mafanikio gani nimeyapata kazini? Nimepata mafanikio mengi ninapokua pale kazini. Kwanza nawezasema mafanikio ya kwanza ni kwamba mimi mtu ambaye nimepata medali ya kuwa mfanyikazi mwema katika mwaka. Pia nawezasema kwamba napokuwa pale kazini nimeweza pia kuongezewa mshahara wangu kwa sababu nilikuwa mtu ambaye nilifanya kazi yangu vizuri. Pia unapata kwamba nilipandishwa cheo nikawa maneja katika kampuni yetu. Na hii inifurahisha kwa sababu unapata mimi mtu ambaye nilijitahidi na pia nilieza kuongeza yani kufanya kampuni iende juu na tupate pesa kwa wingi. Na naweza sema kwamba hivi. Na naweza shauri mtu yoyote kwamba. Unapo andikwa kazi. Unapoenda pahali popote unapofanya kazi. Fanya kilicho kutuma uende huko. Usiende kwa mtu wa umbea, usiende kwa mtu wa mdomo, usiende kwa mtu wa kugonganisha mtu. Na pia fanya kazi na roho mzuri kwa sababu unapofanya kazi na roho moja. Watu wanaweza kukushukuru na pia siku yako itafika utapata kwamba watakudhamini na pia uongezewe mshahara.